Mara nyingi mchana napendelea kula mlo wa kati, unaojumuisha wali na nyama, kama nyama ya ng'ombe au kuku, pamoja na mboga za majani au mboga za mchanganyiko. Mlo huu hutoa nguvu, protini na virutubisho muhimu, vinavyonisaidia kuendelea na shughuli za mchana bila kuchoka haraka. Zaidi ya hapo, mara nyingi napendelea mlo huu uwe rahisi kuandaa na kula, lakini ukiwa na ladha nzuri, ili uwe na furaha ya kusaidia mwili na akili kufanya kazi kwa ufanisi.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi, kwa sababu mtandaoni huwezesha kupata taarifa mpya haraka na kulinganisha vyanzo tofauti kwa urahisi. Pia habari mtandaoni mara nyingi huja na picha, video na maelezo ya kina, jambo linaloongeza uelewa wangu kuhusu tukio husika. Hata hivyo mara nyingine napenda pia kusoma gazeti la karatasi. Hasaa pahali ninapohitaji mapumziko kidogo kutoka skrini au kuzingatia taarifa kwa utulivu bila usumbufu.

Ningependa kutembelea Misri, hasa piramidi za giza na mji wakale wa Cairo, kwa sababu ni sehemu yenye historia ndefu na tajiri. Kutembelea eneo hili kunatoa fursa ya kuelewa ustaarabu wa kale, mafundisho ya kihistoria na maendeleo ya binadamu walioacha kwenye alama za milele. Zaidi ya hapo, napenda kuona mazao ya kale, makamisheni na mabaki ya usanifu wakale. Kwani huchangia uelewa wa jinsi jamii za zamani zilivyo panga maisha yao na kuendeleza tamaduni zao.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kuosha vyombo. Hasa pale unapokuwa na idadi kubwa ya vyombo vilivyo chakaa. Kazi hii mara nyingi ni ya muda mrefu ya kurudiarudia na mara nyingine huchosha kwani inahitaji nguvu na uvumilivu bila burudani kubwa. Hata hivyo napendelea kushugulikia kazi hii haraka iwezekanavyo au kuipanga pamoja na kazi nyingine ili hiwe haipotezi muda mwingi.

Nihitaji kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano ya umma na usimamizi wa muda. Kwa mawasiliano ya umma, ningependa kuwa na uwezo bora wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikisha hadhira kwa njia yenye mvuto na udhabiti. Kwa upande wa usimamizi wa muda, ningependa kuboresha mbinu za kupanga kazi, kueka kipau mbele na kuthibiti usumbufu ili kuongeza tija na kupunguza presha ya kazi.

Inasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shugli ndogo ndogo za kijamii kama kusaidia jirani pale inapohitajika kushiriki usafi wa mazingira au kutoa mchango wangu katika shughuli za pamoja. Hata msaada mdogo kama muda au juhudi una mchango mkubwa katika kuimarisha mshikamano wa jamii. Pia napenda kushiriki maarifa na ujuzi wangu pale inapoezekana kama kuwashauri wengine, kuwasaidia vijana au kushiriki katika mijadala yenye lengo la maendeleo ya jamii.